Mimi napenda kutumia simu ili kupiga ama kuwasiliana na wenzangu na pia simu yangu ya kwanza ilikuwa aina ya samsung na ilinisaidia sana maisha yangu kwa kuwa ilikuwa inani connect na marafiki na pia kushughulikia mambo na biashara.

Habari nyingi mimi hua nazipata kupitia kwenye redio, ama ile tunaita tv, yani televisheni, na pia sana sana kwenye tovuti ama interneti. E, hapo ndio napata taarifa na habari kuhusu yanayo tokea hapa Kenya, na pia yanayoendelea huko nchi za ulaya.

Mazoezi mimi huwa nafanya sana sana asubuhi. Jioni labda kama tu hapo tu ndio nimepata nafasi nikitoka kwa kazi. Lakini sana sana mi hupenda asubuhi kwa vile inakuja na manufaa mengi. Naamuka mapema nakimbia naamuka mapema naenda kwenye gym.

Naam, kila jioni kabla ya kulala, mimi lazima nikunywe maji, na pia nifanya zile zinaitwa press ups, ile kufanya mazoezi kidogo, na pia lazima nihakikishe pia nimetandika kitanda, na malazi yako sawa kabla nilale na pia kuswali ama ile tunaita kuomba, hivyo ndio mi hufanya kabla nilale.

Nina kumbukumbu nzuri za shule. Nikiwa shuleni nilikuwa na ule mpishi ambaye tu nilikuwa napenda sana. Sasa huyo mpishi alikuwa hadi ananiwekea chakula za walimu. Kama sijashiba ananiambia nimwambie ananiongeza. Naweka sahani kama mbili hivi kwenye bweni ama ile tunaita dormitory kwa lugha ya kimwombo naenda naeka huko nakula usiku. Sasa hizo ni baadhi ya kumbukumbu mzuri za shuleni, nikona mingi lakini hizo ndizo napenda.

Mi napenda chakula kitamu. Napenda chakula ambacho kimepikwa kwa utaratibu na kimewekwa zile tunaita viungo ama zile kwa lugha ya kimombo zinaitwa spices. Kazi ya hizo spices ni ile kufanya chakula kikuwe kitamu na pia chenye rangi ya kupendeza. Kwa hivyo mi napenda chakula kitamu. Hakuna mtu ambaye hapendi chakula kitamu.

Naam nje ya nyumbani mimi napenda kula tu labda kwenye hoteli ama labda kwenye hoteli ama labda kwa nyumba ya rafiki yangu. Sana sana kwenye hoteli maana hapo naezaagiza chakula chochote ambacho ninachotaka. Kwa hivyo kama siyuko nyumbani, huwa nahakikisha naingia kwenye mkahawa ama hoteli naenda nakula hapo nashiba.

Ili kushirikiana na timu inategemea ni timu ya kufanya nini? Maybe ni kwenye michezo ama pale mnapo fanya kazi. Mnapo pewa kazi kama timu hiyo inamanisha ili kushirikiana. Nafaa ni kuwe na wao kwa kila jambo wanalopanga na kile ambacho tumepanga na mikakati nafaa nifuate. Hivo ndio nafaa kufanya ili kushirikiana na timu.

Ushauri ambao nawezapea mtu ambaye anaanza kazi ni kuwa atie bidii na pia afuaate kanuni za kazi. Hapo ndiyo mwanzo ya mashida yote yanayotokea mtu anapofanya kazi. Fuata kanuni ili uweze kufanya kazi kwa jinsi ambavyo inavyofaa. Usiende kinyume na kanuni za kazi. Kwa hivo, kwa sababu hiyo ndiyo sasa kukosa kufanya kazi. Naam?

Mimi sasa napenda kula wali na pia ugali zote tu kwa usawa. Kwa sababu zote tu mimi huwa naona zikona faida kwenye mwili na pia ni rahisi kutayarisha zote na jua kuzipika. Kwa hivyo mimi napenda tu zote. Wali, ugali, mimi niko tu usawa. Lakini nikaweza ambiwa ni chague tu moja tu kwa zote na chagua tu wali.

Mimi katika michezo ya olimpiki mchezo ninaopenda zaidi ni ule wakukimbia ile inaitwa mita miamoja ama mia moja meters. Napenda mchezaji wa Kenya anaiwa Ferdinand Omanyala ambaye ameshikilia rekodi ambaye huwa nafurahia sana kumtazama akikimbia pale. Naam napenda tu mchezo tu wa kukimbia mita miamoja.

Nguvu zangu katika kazi inazo kuwa nazo ni ile kutafuta suluhisho kwa mashida ya nao tokea. Hizo ndo nguvu zangu na pia kuna ile kuwa mbunifu. Mimi na kuwa mbunifu kwenye kazi ili kupata suluhisho na pia kwakikisha kazi imefanywa kwa njia inayafaa.

Ninapokuwa kazini wafanyikazi wenzangu, huwa nazungumza na wao ama kuwasiliana, ile tu kupitia tu kuwaita, ama pia tunatumia tarakilishi ama kompyuta, naweza tuma tu ujumbe wowote na aupate, ama pia kama hiyo imeshindikana napiga tu simu.

Mahala ambapo kihistoria ningependa kutembelea ni pale Mombasa maeneo ya mahali kunaito Fort Jesus ambapo mzungu wa kwanza alifika, alipo ingia Afrika. Hapo Fort Jesus ambapo iko huko upando wa Mombasa, Kenya na huko kwenye pwani ya Kenya.

Kwa siku naweza tumia muda wa kitu kama tuseme tu lisaa limoja kwa simu kwa sababu huwa natumia tu simu ama kuingia mutandaoni kwa dakika tu kadhaa kwa siku kama vile daika kama tano hivi kwa kila saa moja.